Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuchambua hatua zote za kazi ili kubaini zinazopoteza muda au rasilimali. Kuweka malengo, wazi na vipaumbele ili kila mtu ajue afanye nini na lini. Kutumia teknolojia na zana sahihi. Kuraisisha kazi na kupunguza makosa.

Ndio, napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa utulivu wa akili, hunifanya nishangaeuz uri wa uumbaji wa Mungu na hunisaidia kutafakari maisha. Kuangalia nyota pia hunipa hisia ya amani na kunikumbusha kuwa kuna mambo mengi makubwa na mazuri nje ya maisha kila siku, kila wakati.

Utotoni nilipenda kucheza na wenzangu. Asa micheso ya inje kama kuruka kamba na kukimbizana. Pia nilipenda kusoma vitabu, kuimba na kusaidia kazi ndogo ndogo nyumbani. Mambo hayo yalinifanya nijifunze ule ushirikiano na kulinifurahisha sana.

Kinachonipa motisha kazini ni kupata matokeo mazuri, kusaidia wengine na kuona mchango wangu unaleta mabadiliko chanya. Pia mazingira mazuri ya kazi, ushirikiano wa timu na kutambuliwa kwa juhudi zangu unifanya nijitume zaidi. Zaidi ya yote, imani na malengo ya kibinafsi hunipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi na hata masomo, kama kuandika nyaraka, kufanya utafiti na kujifunza mtandaoni. Pia huitumia kwa mawasiliano kama barua pepe na mikutano ya mtandaoni. Pamoja na burudani dogo kama kusikiliza mziki au kuangalia video.

Ninatumia data ya simu zaidi kwa sababu hunipa urahisi wa kuunganisha popote nilipo. Hata nikiwa safarini, pia hunisaidia kuendelea na mawasiliano na kazi bila kutegemea mtandao wa wi-fi. Pia natumia data maana inaenda haraka kwa muda mfupi.

Naiona sera ya maadili na uwajibikaji kazini kuwa muhimu sana. Kwa sababu, huhakikisha haki, heshima na uwazi miongoni mwa wafanya kazi. Pia sera ya usalama na ustawi wa wafanyi kazi ni muhimu. Kwa kuwa hulinda afya, usalama na motisha ya kufanya kazi kwa ufanisi.

Nimewahi kuona maandhari zuri sana ya bahari. Yenye maji ya blue mawimbi yanayo tulia na upepo mwanana unaoburudisha. Pia nimefurahia mcheo ya jua. Ambapo, anga hubadilika rangi na kuleta hisia za amani na uzuri wa asili. Maanthari kama hizo hunifanya nitulie.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuandaa ratiba mapema. Mara nyingi mwishoni mwa wiki au mwazoni mwa wiki mpya. Ninatambua kazi muhimu na vipau mbele. Kisha nazigawanya kwa siku tofauti ili nisijizembee. Pia naacha nafasi ya kushugulikia mamba ya dharura na kupumzika kidogo.

Ninatumia takribani masaa sita mtandaoni kwa siku. Muda huu nautumia kwa shugli mbalibali kama kazi, masomo na mawasiliano. Ikiwemo kuangalia barua pepe, kushiriki mikutano ya mitandaoni na kufanya utafiti. Pia utenga munda kwa kujifunza na burudani kama kusoma taarifa muhimu au kusikiliza msiki.

Pia faragha yangu mtandaoni kwa kutumia nywila imara tofauti kwa akaunti zangu. Pamoja na kuwasha udhibitisho wa hatua mbili inapowezekana. Pia huwa maakini kutoonyesha tarifa binafsi ovyo kama namba ya siri au taarifa nyeti. Haswa kwenye mitandao ya kijamii.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kuomba na kutulia. Kisha najipa muda wa kupumua kwa kina iili kuondua msongo wa mawazo. Pia hupenda kusikiliza muziki wa injili ambao hunipa amani ya moyo na kunirejeshea nguvu. Wakati mwingine, natembea na kidogo au kukaa mahali patulivu.

Nashirikiana na timu kwa kuwasiliana wazi na kwa heshima. Kusikiliza mawazo ya wengine na kushiriki mawazo yangu kwa waminifu. Pia nashiriki majukumu yangu. Husaidihana pale ni napo itajika na kueshimu tofauti za wenzangu ili kufikia malengo ya pamoja.

Jukumu nalopenda zaidi kazini ni kushirikiana na timu na kusaidia wengine kufanikisha yale malengo ya pamoja. Napenda kazi zinazohusisha kupanga, kutoa mawazo na kutatua changamoto. Kwa sababu unipa nafasi ya kutumia ujuzi wangu, kujifunza zaidi na kuwa na matokeo chanya ya mchango wangu kazini.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa na yalikuwa uzoefu mzuri sana. Nilifurahia kuona ubunifu wa wasanii, mitazamo tofauti ya sanaha na ujumbe unaoelezwa kupitia kazi zao. Maonyesho hayo, huniongeza uelewa. Unipa msukumo wa ubunifu na kunifanya nidhamini na sanaa zaidi.

Uzoefu wa kazi, ulio nifundisha zaindi ni kufanya kazi kwa kushirikiana na wengine. Kupitia ushirikiano, nilijifunza kuwasilina vizuri, kueshimu mawazo tofauti na kutatua changamoto kwa pamoja. Pia ulinifundisha umuimu wa uvumilivu, uwajibikazi au kujifunza kutokana na makosa.

Malengo niliyo nayo kwa kazi yangu ni kufanya kazi kwa bidii na ufanisi, kuboresha ujuzi wangu kila wakati, na kutoa mchango chanya kwa shirika na jamii. Pia nalenga kukua kitaaluma, kupata uzoefu zaidi na kufikia mafanikio yatakayonisaidia kuboresha maisha yangu na ya wengine.